Kwa kuongea, kwa kujuliana hali, kwa kujua kabisa wanafanya, wanajihusisha na mambo gani, ama na vitu gani, kazi gani. Kutaka kuwajua kwa undani, wanaishi wapi, wanapenda kufanya vitu vya aina gani, hivyo ndo basi nafanya marafiki wapya.

Uhusiano vile vile kazini tunajenga kupitia mazungumzo ya kikazi. Kama kuna shughuli ambayo sielewi ya kikazi naulizia nasaidiwa na wao vile vile wakiwa na shughuli ambayo hawaielewi wanahitaji usaidizi nawasaidia, na pia kwa kujaribu kufanya kazi kwa kushirikiana inaleta maelewano.

Ni mta ambao umetulia, hauna kelele nyingi, hauna mambo mengi, alafu ni karibu na maduka ya jumla, ni karibu na hospitali, barabara, niziko nzuri. Kwao ni mtaa ambao naupenda sana, manake unasifa nzuri, ni salama.